Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, asa vya dhahabu au vya silva kwa sababu huwa viunafanya muonekano wangu uwe mzuri, lakini asa vya dhahabu, kwa sababu mimi rangi yangu ni nyeupe, kwa hiyo nikivaa vipuli vya dhahabu uwa inanifanya muonekano wangu uwe uonekane vizuri sana, lakini pia napenda hata vyenye mchanganyiko wa rangi tofauti.

Kwa kweli dhaifu wangu huwa naushughulikia kwa kujifunza. Wakati mwingine napokuwa labda sijui jambo. Nipo dhaifu kwenye hilo jambo huwa ninajifunza najaribu kutafuta watu ambao wamefanikiwa. Lakini wakati mwingine najitahidi kuwa na balance katika maamuzi yangu. Ili nisiweze kuuonyesha ule udhaifu wangu kwa watu na ukaweza kufanya watu wengine wakaathirika.

Napenda keki ya vanilla. Vanilla naona ni tamu sana. Kuna aina nyingi sana za keki lakini huwa nikila keki ya vanila. Huwa najisikia vizuri sana, naiona inaburudisha nafsi yangu, moyo na mwili. Keki ya vanilla ni tamu. Chocolate sio sana. Chocolate wakati mwingine naiona kama ina uchungu. Kwa hiyo mi napenda keki ya vanilla.

Jamii yangu naisaidia kwenye mambo mbalimbali. Kwanza ushauri, katika yale mambo ambayo ninayafamu binafsi, huwa na shauri. Lakini pia kwenye kipato, huwa nasaidia ambao nina uwezo. Na kuwasaidia kulingana kipato changu, naeza kawasaidia ada kwa wale ambao ni wanafunzi, ili waweze kuendelea na masomo yao. Lakini naweza kawasaidia mtaji, au mtu anapokwama kwa shida ndogondogo za kila siku, huwa ninaungana nao na kuwasaidia.

Ndio natumia mitandao ya kijamii, mitandao mingi sana nipo. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, X, Telegram, Snapchat, hiyo natumia. Mara nyingi natumia kwa biashara, lakini pia kwa ajili ya kuhave fan, kufurahia na marafiki, kushare memories, na kupata talifa mbali mbali.

Shirikarangu narifuraia kwa sababu na natoa ushirikiano lakini pia inanipa na fasi ya kukua na pia nakuwa na muda mzuri wa kufanya mambo yangu. Wakati mwingine kazi haziwi nyingi sana za kunibana na muda wakazi unaishia tu mapema saa tisa na nusu jioni. Kwa hiyo napata muda mzuri wa kuendelea na mambo yangu.

Kuweka afya vizuri, kwanza huwa ninafanya mazoezi, mazoezi ya mwili kila siku, asubuhi na jioni, lakini pia kula chakula chenye afya. Kuzingatia mlo kamili, ili niwezi kuendelea kuboresha afya yangu, ndio. Lakini pia kuupa ubongo wangu muda wa kupumzika, kupata muda mzuri wa kupumzika, kwa sababu nisipopumzika, mwili nao unakuwa unachoka, kwa hio kiafya sio nzuri.

Maranyingi huwa napenda kufanya kazi peke yangu, lakini napoitajika huwa nafanya na wengine. Wakati mwingine kufanya na wengine, huwa inasaidia kufanya kazi iende kwa haraka, lakini pia ukipata watu sahihi kwenye hiyo kazi. Wakati mwingine unaweza ukawa mnafanya kazi na watu alafu unakuta mtu atimizi wajibu wake ambao mmewekiana. Kwa hiyo inakuangumu sana kutimiza malengo. Kwa hiyo wakati mwingine na peda tunifanya mwenyewe naweza nikafanya kwa haraka zaidi.

A siwezi kusema ni mara ngapi hasa kwa mwaka lakini huwa ni naenda hospitali pale ninapohisi kuumwa, napokuwa na jisikia sio vizuri hali ambayo si ya kawaida, huwa ni naenda hospitali kuangalia kupata vipimo. Kwa hiyo inategemea sina fix deal muda wa kuenda hospitali. Inategemea tu na hali ya afya.

Mara nyingi huwa naifurahia sana sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa kwa sababu naiona ni siku ambao nakumbuka, mungu ambapo alinileta hapa duniani, nisiku mbayo ulikuwa ni mwanzo wa mimi kuwepo hapa duniani kwa hiyo, hiyo shirehe naifurahia sana. Na huwa napenda kusharehekea na marafiki zangu, ndugu na jamaa wa karibu ambao tunaweza kufurahi pamoja na wao kunipatia zawadi na baadae tukaburudika pamoja kupata chakula na kufurahi.

Timu ya mbali mara nyingi huwa tunafanya kazi kwa pitia mtandao kama tunahitajika kufanya colaboration ya kazi basi huwa tunatumia mtandao kama Google au Zoom kwa hiyo huwa tunashirikiana kwenye online kwa sababu wako mbali kwa hiyo huwa tunashirikiana kwa namna hiyo.

Rangi ninayoipenda ni rangi za utulivu hasa ikiwa kirimu au off-white. Hizo ninazipenda kwa sababu zinanipa hali ya utulivu na kufanya moyo wangu uburudike na pia macho. Hata ninapotazama huwa ninafurahia sana. Kwa hiyo napenda tu rangi za utulivu ambazo siyo kali.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kuhusiana na maswala ya AI kwa sababu ni ujuzi ambao kwa sasa upo katika trend za dunia. Ni ujuzi ambao unarahisisha maisha na pia huwa natumia hata kwenye research yangu. Kwa hiyo ujuzi huo ni muhimu. Hapo awali sikuwa na maarifa na pia hakukuwa na knowledge hiyo ulimwenguni. Lakini kwa sasa kuna namna nyingi ya kujifunza. Ikiwemo kupitia katika vitabu, kupitia katika mitandao ya kijamii. Na kujifunza kutoka kwa watu ambao wawe tayari wamekuwa wana ujuzi mzuri nitakapo jifunza ni hasa online material kupitia kozi mbali mbali, ndio.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na pia unapata kuletewa mpaka nyumbani kwako. Kwa hiyo, kuna wakati huwa nanunua kwa kutumia simu na kuna wakati huwa naenda dukani au sokoni. Kwa hiyo, huwa nanunua kwa aina zote. Lakini kwenye simu mara nyingi kwa sababu inanirahisishia naweza kununua hata kama nikiwa niko bize, sina muda wa kuenda dukani au sokoni. Kwa hiyo, kwa kupitia tu simu yangu ninanunua.

Ndiyo, huwa napenda kusikiliza radio kwa sababu, huwa inakuwa na vipindi vizuri sana. Kwa hayo huwa napopata muda, hasa wakati wa usiku, huwana nasikiliza. Nasikiliza taarifa habali, lakini kama sina access ya radio, basi naendelea labda na kuangalia tv au kufuatilia mitandao ya kijami. Lakini, radio naikuwa nasikiliza sana kipindi hicho kabla mitandao ya kijami haijakuwa maarufu.

Nyumba nayoishi ni nyumba ya kupangisha, ni gorofa, kwa hiyo ninaishi kwenye gorofa ya tano. Ni nyumba ambayo ina chumba, ina sehemu ya maliwato, na ina sehemu ya kupikia. Mazingira yake nayafurahia, ni salama, yana utulivu, na pia majirani zangu ni watu wazuri. Ninachokipendea, hakuna muingiliano, kila mtu anaishi maisha yake, hakuna muingiliano. Kwa hiyo nakua huru kufanya mambo yangu na hakuna mtu anayeweza kunibubuzi.

Nywere zangu ninaosha ndani ya wiki mbili, mara moja kulingana na kama nitakua nimesuka, kama nimesuka rasta kwa kweli nashindwa kuosha kila wiki. Lakini kama sijasuka basi kila wiki ninaosha nywele zangu kwa sababu sipendi kukana nywele zinazonuka au kutoa harufu. Kwa iyo hua ninaosha mara kwa mara na kupaka mafuta ilizi ziwe na mwonekano mzuri na pia ziweze kukua.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri yanafanywa na kwanza ushirikiano kutoka kwa bosi mkuu. Kama atakuwa anatoa ushirikiano, pia anatoa posho na hamasa kwa wafanyakazi wanaofanya vizuri. Hiyo inaleta mazingira mazuri ya kazi. Pia anaposikiliza changamoto mbalimbali za watumishi wake. Hiyo yote inasaidia mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Hapana, sivai miwani. Miwani nilikuwa navaa. Zamani, nimewai kuvaa nikiwa kidato cha pili, lakini ilipotokea, niliikanyaga ikavunjika. Kwa hiyo baada ya hapo, sikuvaa tena. Nilikuwa na changamoto ya macho, yalikuwa yananiuma sana, kichwa kinaniuma sana. Kwa hiyo nikawa nimeenda hospitali, nikapewa hiyo miwani, lakini tangu ilivyopasuka, sijavaa tena miwani.

Napenda ugali, napenda ugali, asa ukiwa na marage na samaki, au nyama ya kukaanga, kwa kweli uomlo na ufraia sana, na ufraia sana sana, wabwa unachosha uo wali, unachosha kwa kweli, kwa hiyo wakati mwingine unapokula, unakuwa unakinai, kwasababu ya mafuta, lakini ugali haukinai.

Mara nyingi kama niko nyumbani, basi nita cheza na wadogo zangu, lakini kama nipo mbali, na cheza na marafiki, ambao nitakuwa nao kwa wakati uo. Uwa ina tegemea. Lakini hasa ni marafiki, ambao wanao wana kuwa wana dhamani, kucheza na kufurahi, kwa hivyo tunacheza wote.

Ndiyo, napenda kujifunza mambo mapya. Karibia kila siku, natamani nijifunze kitu kipya ambacho nilikuwa sikijui. Huwa najiunga kwa wale watu ambao wanazungumza labda zile inspirational stories kwenye YouTube account. Huwa nasikiliza. Karibia kila siku, ili niweze kupata maarifa mapya. Kwa sababu, dunia inakuwa kwa kasi sana. Inahitajika watu wenye maarifa. Kwa hiyo, na mimi lazima, niweze kujifunza mambo mapya.

Ndiyo amewahi kufanya yoga, uwa kwenye gym, kuna yoga club, kwa hiyo kila siku ya Alhamis, uwa kunakua kuna yoga class, kwanzia muda wa jioni, kwa hiyo huwa naenda. Nilinunua kabisa yoga mat, huwa naenda kufanya yoga kwa risali moja. Huwa nikitoka pare na jihisi mwiri wangu ni mwepesi na nafuraia sana yoga.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Naishi mji mwingine tofauti na nilipozaliwa. Kwa sababu za kikazi, zinanilazimu ni siishi mahali nilipozaliwa. Kwa hiyo, kutokana na mapia na masomo, na pia wazazi, hawaishi mahali ambapo walinizaa. Kwa hiyo, kwa sehemu kubwa sana, ninaishi sehemu nyingine tofauti na nilipozaliwa.

Kwanza kabisa nimefanikiwa kulingana na kipato changu na kazi. Kwanza kabisa ni kupata kazi, cha pili, ni kurekebisha mazingira nyumbani kwangu, cha tatu, ni kupata fursa mbalimbali za kuenda nje ya nchi, cha nne, ni kununua viwanja na maeneo ya ardhi. Hayo kwa kweli najivunia sana na ya dhamini.

Natumia simu yangu hasa, kuwasiliana na marafiki, lakini biashara, na pia kujifunza. Kwa hiyo, kwa kupitia simu, huwa nafanya biashara, naposti bidhaa zangu, naingia kwenye mitandao ya kijamii, najifunza mambo mbalimbali, na skills mpya, kupitia simu yangu. Kwa hiyo, inaniongezea kipato.

Kwenye jamii nashiriki kwa kushirikiana naye kwenye mambo mbalimbali, ikiwemo mambo ya shida na raha, lakini pia kwenye michango mbalimbali, shuguli za kujitolea, kusaidiana pale ambapo mtu anakwama kwa sababu tuko duniani, tunaishi, changamoto bado zipo na mtu anaeza kukumbana nazo kwa hiyo, nashirikiana nayo kwa namna hiyo.

Siku kuu wanasherekea kwa kukula chakula kizuri, kujipikia chakula cha tofauti kati ya siku zote, kwa sababu, naamini ni siku iliyokuu na inapaswa iwe ya tofauti, pia kuwasiliana na marafiki, kuwatakia heri ya iyo siku kuu, na pia kumshukuru mungu, na shuguri zote ambazo zinaweza zika nipa furaha.

Kuogelea napenda lakini sijawahi kuogelea kwenye bahari kubwa, huwa naenda tu kuchezea maji. Kwa hiyo napenda lakini kwa kweli sina uwezo, sina uzoefu wa kuogelea ingawa napenda. Nikiona watu wanaogelea nafurahia ila mi binafsi sijawahi.

Kumbu kumbu nzuri nilizo nazo za utotoni ni kucheza na marafiki, kufurahia pamoja na ndugu kuhusu kipindi cha likizo hasa tulikua tunaenda kwa babu. Na bibi tuna furahia pamoja wajukuu tuna kusanyika tuna cheza tuna enjoy tuna furahia likizo tuna cheza michezo ya kumbolela rede kwa kweli tuna furahia. Tunaenda shamba kwa kweli ilikuwa nzuri.

Ndiyo, muziki wa jadi ni mzuri, na pia unafurahisha, na pia unakuza tamaduni, na mila na desturi, inahifadhi tamaduni na mila za mahali husika. Kwahyo ninapenda na naufurahia kwa sababu unakupa mandhari ya asili.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu nafanya graphics na mara nyingi designing inahitaji ubunifu. Kwa hiyo ni mtu wa ubunifu, naweza kubuni pia, jambo hili, liwe hivi, liwe hivi, lakini pia ni event planner. Kwa hiyo event planner inahitajika kuwa mbunifu. Kwa hiyo ni nazo hizo skills za ubunifu.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kutengeneza maudhui kwenye YouTube channel yangu. Yaani wazo zuri ambalo nimelipata ni kuwapa watu maarifa, kuwaelekeza, kuwafundisha kuhusiana na digital skills mbali mbali. Ili waweze kukabiliana na hali ya sasa ya ukuaji wa teknolojia.

Katika kazi yangu nataka kufikia mahali ambapo nitakuwa nina kampuni yangu binafsi na ninauwezo wa kutengeneza software kwa ajili ya kuwauzia wengine lakini pia kwa ajili ya kujiingizia kipato na kuwasaidia wengine kufahamu teknolojia mbalimbali.

Napendelea kitanda kizuri, kitanda kigumu, ah, kinakuwa kinaumiza, kinaumiza mgongo, kinaumiza kila kitu, mgongo, kiuno, ukiamka badala ya kuwa uko, unaamka fresh, unaamka ukiwa umechoka. Kwa hiyo napenda kitanda kizuri, kitanda ambacho kiko soft, ili ukiamka, unaamka fresh kabisa.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni muziki wa injili kwa sababu ni nyimbo ambazo zinatia moyo, zinafurahisha, hazina matusi, zinamtukuza Mungu, zinavuta uwepo wa Mungu, tofauti na miziki mingine. Mambo mengine ni, lakini yanakuwa wakati mwingine zina matusi, zina maneno mabaya, lakini napenda kusikiliza muziki wa injili.

Napenda kununua vitu online au sokoni. Inategemea na vitu gani. Kuna wakati nalazimika kwenda sokoni kununua moja kwa moja. Na kuna wakati nanunua online. Kwa sababu online ni rahisi, unapoagiza wanakuletea mpaka nyumbani kwenye adresi yako. Lakini sokoni nitalazimika kwenda kwa iyo kwa zile siku ambazo nakuwa. Sijabanwa sana, ratiba yangu inaniruhusu, huwa naenda sokoni.

Ya, napenda sana, kwasababu ukisoma maoni mtandaoni yanafurahisha wakati mwingine, no? Unacheka, unafurahi, unaona watu, namna ambavyo, wanazungumza. Kwa hiyo, napenda. Ninapoona kitu kime postiwa huwa, napenda kusoma maoni ya watu, yaliotolewa.

Ndiyo, napenda kupika, hasa chakula kizuri, ambacho nakifurahiya. Napenda kupika pilau, iliochanganywa na viungo, na nyama, pamoja na viazi, halafu ukiwa na kachumbali. Haa, inakuwa ni mlo mzuri sana. Napenda kupika, napenda kupika keki, kupika vitumbua, kwahiyo nafurahiya kupika.

Ikiwa niikiwa na marafiki zangu, napenda kupiga story, tuna furahia, tunapenda kushare, kucheka, kukumbushana mambo ya nyuma, kutafakari, kucheza, mambo mengi, ninapo kuwa na marafiki ni muda mzuri, tunatiana moyo, tunashauriana, tunashare changamoto zetu, hivyo.

Wakati wa likizo, mimi naona ni wakati mzuri, unanipa mimi fursa, kwanza kupumzika, lakini pia kufanya mambo yangu binafsi, pia kujifunza vitu vipya. Ni wakati ambapo unakuwa siko kwenye majukumu makubwa, kwaiyo pia ni muda ambao huwa natumia kushirikiana na marafiki na ndugu, ili kuweza kudumisha umoja.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza najiwekea malengo, na weka malengo labda kazini inabidi nifanye kwa muda fulani. Na pia nahakikisha nazo resources zote, zinazo hitajika ili kamilisha kazi, na pia kueka focus kwenye kazi, kuzingatia kazi, kuzingatia kile ambacho natakiwa kufanya. Kwa hiyo, nakuta muda wote, nakua makini kwenye kuzingatia.

Hekima kubwa nilo jifunza maishani ni kwamba usishindane na watu, usishindane na mtu, natakiwa ni shindane na mimi mwenyewe wa jana. Kwa hiyo ni sitamani mtu mwingine mafanikio yake, alafu ni kataka kushindana naye, huwezi kujua, yeye anafanya vitu gani, vinavyo sababisha, akafanikiwa. Kwa hiyo, mimi natakiwa ni kazane kwenye malengo yangu, ili niweze kuyatimiza.

Study muhimu kwa kazi yangu, asa kwa sasa hivi ni kuendelea kujifunza matumizi ya teknolojia kwa sababu ninadiri na kuwasaidia user wanaotumia mifumo mbalimbali. Kuwa kuha kikisha na mimi ni nakuwa mzuri na bora katika mifumo iyo kuisimamia, lakini pia study za AI kwa sababu sasa hivi mifumo mingi inakuwa inaongezewa hathi ya kuwa na AI.

Ndio naipenda mvua, lakini mvua isiwe kubwa sana. Iwe mvua ya kawaida, ambayo kwanza inasaidia mimea kukua, na mimea ndio tunatumia kupata mazao, lakini pia kupata umeme, kwa sababu mvua ndio inajaza kule mabwawa ya umeme, tunapata maji, na pia tunapata maji. Kwa hio mvua naipenda.

Ndiyo napenda kukimbia. Tena uwa nakimbia uwanjani. Kama sipati muda wa kuenda uwanjani basi naenda gym kwenye zile machine za kukimbia. Kwa sabu naona nikikimbia naufanya mwili wangu unakuwa mwepesi, na pia naondoa mafuta mwilini vile navyokua natoa jasho. Kwa hiyo naufanya mwili wangu unaimarika.

Mimi mara nyingi usiku huwa nachelewa sana kulala. Neza nikakaa mpaka alfajili. Kwa sababu mahali nilipo mina time difference na nyumbani kwangu. Kwa hiyo nakuta wakati ambapo mimi nataka kulala. Ndipo ambapo, watu wa kule, wao wana muda, wa kuanza kunitafuta. Kwa hiyo huwa nachelewa sana kulala usiku.

Masomo yangu ni kuhusiana na science ya kompyuta. Kwa kweli nayafurahia sana, nilichagua kwa sababu niliona ndipo dunia inapoelekea. Kila kitu kwa sasa ni kuhusiana na mambo ya teknolojia. Kwahiyo nikaona ni sahihi nikachagua hiyo kozi. Kwahiyo kitu nachokipenda zaidi ni kuhusiana na maswala ya teknolojia nafurahia kujifunza vitu vipya kwenye masomo yangu.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine kwanza afanye kitu ambacho anakipenda. Kufanya kitu ambacho unakipenda, kina kufanya ufurahie na usione tabu. Kwa sababu ni kitu ambacho unakipenda, kwa hiyo kinakuwa kinakupa mambo mazuri, kinakupa masa ya kukifanya na unakua huchoki.

Ndio, mtandaoni nanunua vitu kwa sababu inanirahisishia hasa kwenye swala la usafirishaji kwa sababu wanaweza wakaleta mpaka kwenye sehemu napoishi. Kwa hiyo huwa nanunua lakina nahakikisha kwamba hicho kitu ni halisi, na naangalia mrejesho kutoka kwa watu ambao walishanunua ili nione kama hicho kweli kitu kina matokeo mazuri na ni bora.

Chakula cha jadi nachopenda ni ndizi. Ndizi ni chakula cha jadi cha kabila naitwa wahaya na hata watu wa mbea. Kwa hiyo ninapenda sana ndizi zinapopikwa kiwa umezi changanya na nyanya huwa zinakuwa tamu lakini pia hata ku zinapo kaangwa. Kila na kachumbari kwa kweli ni tamu sana.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano kwa sababu niko mbari na nyumbani kwawe ni waone dugu zangu, ni wasikani na osu ni wapendao. Mara nyingi napenda kutumia video, au pia napotaka kuwakikisha mizigo yangu ambapo uwa naituma kwenye nchi yangu. Napoenda kuichukua, uwa natumia video, ili niwezi kupata uwakika.

Ndiyo nilikuwa nasoma magazeti, lakini kwa sasa sipati fursa ya kusoma, lakini labda ya mtandaoni mara chache. Lakini zamani ilikuwa magazeti, tunaenda sehemu, tunakuta yamewekwa, yanauzwa, tunanunua, tunasoma. Lakini sasa hivi kumekuwa na taarifa nyingi sana, na mitandao ya kijamii, imekuwa mingi sana. Kwa hiyo, wakati mwingine magazeti, unapata taarifa kwa kuchelewa, lakini kwa kupitia mitandao ya kijamii, unapata taarifa kwa haraka.

Ningependa kuona jamii kwanza wanaishi maisha mazuri, huduma za afya zinaboreka, elimu, na pia vipato vinaongezeka. Kwa sababu jamii inaposhindwa kupata hata fedha kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao, vipato vyao ni vidogo, inakuwa sio jamii ambayo inafuraha. Lakini kama jamii itapata huduma bora za afya, elimu, na pia vipato vyao vitakuwa vinawatosheleza kukidhii mahitaji yao ya kila siku hiyo jamii itakuwa ni yenye maendeleo na watu wataifurahia.

Rangi ninayoipenda ni rangi ya cream, kwa kweli nina viatu, vingi vya rangi ya cream na handbag, mapazia nyumba yangu, rangi ya nyumba ni rangi ya cream, iyo langi inanipa mimi amani, kila nikiiona naona ni rangi nzuli, ilio tulia, inaupa mwili wangu furaha na macho yangu.

Kompyuta naitumia kwenye kujifunzia, kurun program, na kila kitu nachokifanya. Kuangalia movie, kutype, yaani natumia kufanyia mambo mengi sana. Kwa sababu wakati ambao niko. Mbali na televisheni yangu, natumia kompyuta kama TV, kuangalia movie, kufanya shughuli zote, nazoweza kuzifanya.

Ndiyo, ninavaa saa, napenda saa yenye rangi ya goldi, lakini pia ninayo saa janja ambao ninatumia kusoma message, nimeunganisha na simu yangu, naweza kupiga. Naweza kusoma message kwenye mitandao ya kijamii kupitia saa janja. Kwa hiyo hua nafurahia, kwa sababu saa naona inafanya muonekana wangu, uonekane nadhifu.

Timu ya mchezo ninayoifuata ni timu ya mpira wa miguu, inaitwa Simba. Ni simu ambayo naifurahia na huwa ikifungwa huwa na huzunika sana. Naifurahia kwa sababu, nimejikuta tu, tangu nilipokuwa mdogo, ndio timu ambayo naifurahia. Na kuishabikia sana.

Utotoni, nilikuwa napenda kuuliza uuliza sana maswali. Mpaka wazazi wangu walifikiri nitakuwa mwandishi wa habari. Kwa sababu nilikuwa napenda sana kuuliza maswali ambayo yanataka kujua zaidi. Nilikuwa kama mtafiti hivi. Kwahyo, wazazi wangu walikuwa wananiambia huyu atakuja kuwa mwandishi wa habari au mtangazaji. Lakini walikuwa wanaona hiyo kazi, ni kazi ngumu sana.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuhusiana na kufanya content kwa ajili ya YouTube video yangu. Kwa hiyo ni mepata content ya kutengeneza na kuposti kwa ajili ya kufanya account yangu iweza kuwa active. Ili niweze kupata subscribers na followers.